Ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Wakati akili huwa imetulia na mwili huwa na nguvu saidi na mawaso yangu bado yakowasi. Huo ndio wakati ninaweza kumaliza kazi ngumu kwa ufanisi. Baada ya hapo ngufu upungua taratibu, taratibu, taratibu.

Wakati mkuu mpira wa baseballi hujulikana kama baseball season na hufanyika kila mwaka kwanzia machi hadi oktober. Katika major league baseball, msimu huanza na spring training mwezi wa machi kisha regular season huanza mwezi wa mwishoni wa machi au mapema aprili. Na huendele hadi mwishoni mwa September post season ama shina ya mtuwano hufanyika Oktober na World Series final fanyika mwishoni mwa Oktober.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa upole na msaada naanza kwa kujitambulisha kuwafanya wajisikie vizuri kisha kuwaeleza kwa kifupi kuhusu timu na mazingira ya kazi nawapa msaada wowote wanaohitaji nawajulisha taratibu na na kuwahimiza kuuliza maswali.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kutafuta utulivu kama kusikiliza muziki, wataratibu, kutazama filamu nyepesi, au kusoma kitabu. Pia napenda kutulia kimya, mahali pazuri na kupunguza mawazo. Mapumziko mazuri usaidia ili nijiandaye kwa siku inayofuata.

Ndio, ninapenda kusoma gazeti. Hasa sehemu za habari kuu, michezo, teknolojia na makala za maisha. Inasaidia kujua yanayo endelea duniani na kuongeza, ujiongezea maarifa na ujuzi ya kufanya kasi kwa ujasiri.

Mimi ni mtu wa kuwai, kuwai, zaidi. Napenda kupanga mapema ili kuepuka msongo na usumbufu. Kuchelewa, unanichosha na kusababisha matatizo. Hivyo napenda kuwa na ratiba na kufuata muda wangu kwa usahihi.

Kila siku napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea kwa kazi au kukimbia kwa daika thelathini. Pamoja na mazoezi ya kunyoosha, misuli ama stretching, hili kuimarisha mwili na kuzuia maumivu. Hii husaidia kujiweka macho, kuwa na nguvu na kuondoa msongo wa mawazo.

Mafanikio yangu kasini kufani, ni kusaidia timu, kufanishikishia malengo na kwa ufanisi. Kutatua changamoto ngumu na kuboresha mawasiliano. Pia kupata pongezi kutoka kwa watecha au viongosi kutokana na kazi nzuri. Ni mafanikio makubwa kwangu.

Najihisi mchanganyiko kidogo kuhusu wasilisho. Kama upande mzuri ni nafasi ya kuonyesha uwezo, kuwasiliana na kwa ufasaha na kushawishi wengine. Lakini pia, kuna hofu kidogu ya kuzungumza hadharani au kupoteza mada kwa ujumla najifunza na kujaribu kuboresha kila mara.

Kwa siku ni nakunywa maji takriban glasi nane kwa siku. Iyo ni kama lita mbili. Kugawanya kunywa kidogo kidogo kilamara. Ili kuweka mwili, ili kuweka mwili. Hii husaidia ngufu akili na afya kwa ujumla.

Na ninaenda maktaba mara chache kwa mwaka. Hasa wakati ninapohitaji kujifunza kitu kipya au kutafuta kitabu maalum. Sasa watu wengi wanatumia mtandao. Lakini maktaba bado ni mahali pazuri pa kupata maarifa kimya kimi.

Kwa kawaida yangu ninapenda kutasama video kwenye YouTube. Hii ni kwa sababu ina video mingi za mafunzo purudani na habari. Pia Netflix kwa filamu na mfululizo. Na mara nyingine TikTok kwa video fupi fupi na saa kuchekesha.

Ninaanza kwa kuelewa tatizo kwa vizuri, kisha kuchambua sababu zake kwa makini. Baada ya hapo, napanga mbinu na suluhisho nawasiliana na timu au wausika kuleta mawazo na kushirikiana. Hatimaye natazama matokeo na kurekebisha pale panapo hitajika.

Sawadi nzuri niliopokea ni kitabu kilicho cha maarifa na adithi sa kufutia. Kilinsaidia kukuza fikra na kunipa msukumo mpya Pia sawadi ya muda wa pamoja na marafiki au familia ni ya thamani. Sana kwangu.

Ndiyo, nina fikiria kuwa, ni napenda kuwa mtu mbunifu, napenda kujaripu njia, mpya za kutatua matatizo, kutoa mawazo mapya, na kuboresha kazi kwa njia za kipekee. Ubunifu unifanya ni fikirie mbali na kuleta mabadiliko chanya.

Uzoefu wa kushangaza nilio upata ni wakati niliposaidia mtu kwa kupata suluisho la tatizo ngumu. Aliyo kuwa nayo. Nilihisi furaha kubwa kuona jinzi msaada wangu ulivyo badilisha hali yake kuwa vyema. Hii ilinipa motisha kubwa ya kuendelea kusaidia wengine.

Likizo yangu ya ndoto ya ndoto ingekuwa mahali penye mandhari ya kupendesa, utulifu na fursa sa kujifunza. Labda kisiwa cha mbali kikiwa na fuko nzuri, mlima na maeneo ya asili ya kufutia. Ningependa kupumzika, kuchunguza na kufurahia tamaduni mapya.

Nimewahi enda kwenye tamasha la muziki mara mingi. Napenda hali ya furaha wimbo na watu wakifurahia pamoja. Muziki mzuri inachenga kumbukumbu, mzuri na pia huleta mshikamano baina ya watu.

Ili kueka afya nzuri, ninapenda kula lishe bora, yenye mboga na matunda. Pia ninapenda kufanya mazoezi mara kwa mara, kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha kila siku. Pia ninapunguza msongo wa mawazo kwa kutafakari na pia kwa kupumzika.

Nawatia moyo wenzangu kwa kusikiliza kuwasikiliza kwa umakini, kutoa maneno ya kusisimua na pia kusaidia pale wanapoitaji usaidisi. Pia nawaonyesha kwamba naamini uweso wao na kuwaimisa wasikate tamaa. Wakati mwingine, nashirikiana na wao kufanya kasi pamoja ili kuwaogesea motishia.

Ndiyo, niliwai tembelea siwa la victoria. Mandhari yake yalikuwa mazuri sana, maji safi, anga ya blue na upepo mwanana. Nilifuraiya kutembea kando ya siwa na kuona wanyama wa majini. Pia kutembea na boti ilinifuraisha sana.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa ajili ya kuilinda simu au vifaa vyangu kwa usalama zaidi na uraisi wa kufungua. Ninjia nzuri ya kuhakikisha taarifa zangu zote zimebaki zikiwa salama zaidi.

Napenda mchezaji Lionel Messi kwa ujuzi wake wakipekee Pia ana ustadi wakushangaza na nidhamu ya juu kwenye uwanja Pia ninaheshimu wachezaji wenye roho ya timu na nidhamu kama Serena Williams.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video sana. Kwa sababu unanisaidia kupumzika, kufurahia changamoto na kuungana na marafiki mtandaoni. Pia michezo mingi hujenga akili na mbinu ya na mbinu za kujipanga na pia ubunifu, ubunifu.

Kwa kulinganisha, huwa ninapenda chai saidi. Hii ni kwa sababu chai inalatha nzuri, hutoa utulifu na nisehemu ya utamaduni, wakuzungumza na kupumzika. Kahawa pia ni nzuri, hasaa kuongeza ngufu, lakini chai huleta hisia sa faraja saidi.

Rangi yangu ya kupendeswa ni pulu kwa sababu inaleta utulifu mkubwa na isia sa amani. Pulu inanikumbusha anga safi na maji enye utulifu. Hivyo unifanya nijisike tulifu na naweza kutafakari fizuri. Pia ni rangi inayowakilisha uaminifu uwasi na msamaha.

Ili kushirikiana na timu, inaweka mawasiliano wasi nasikiliza maoni ya wengine na kusaidia pale panapo hitajika. Napenda kushirikiana kwenye machukumu, kugawana mawaso na kuhakikisha kila mmoja anahisi dhamani. Pia natoa motisha na kuweka masingira ya heshima na usaidisi kwa wote.

Mara nyingi ninapenda napenda kuchesa na marafiki wa karibu au ndugu. Wale tunaelewana, tunafurahia mda pamoja na tunaweza kucheka hata katika micheso midogo. Kuchesa pamoja huimarisha uhusiano na kuleta furaha.

Chakula ni nacho kipenda saidi ni pilao. Kina arufu nzuri la dhatamu ya viungo kama tarafuu, mdalazini na tangawisi. Nahuliwa vizuri na kajumbari au nyama. Ni chakula cha kusherekea na pia chafamilia.

Mara nyingi, wekendi kwangu ni muda wa kupumzika, kusikiliza musiki na kutasama vilamu au kusoma vitabu. Pia ni muda wa kua karibu na familia yanku au marafiki. Na wakati mwingine kupanga wiki ijayo ni muda wa kujipumsisha pia na kujitunza.

Ndio, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Hii ni kwa sababu inaurahisi, huokoa muda na unaweza kulinganisha bei kwa haraka. Pia kuna aina nyingi za bidhaa zinasopatikana. Ingawa ni vizuri kuwa na umakini na maduka ninayonunua vitu.

Na sherekea siku kuu yangu ya kuzaliwa kwa njia, rahisi, lakini yenye furaha. Ni njia kama vile kula keki, kuwa na marafiki na familia, kuweka muziki na kutafakari mwaka uliopita. Wakati mwingine napanga, chakula cha pamoja au matembezi mafupi.

Kila jioni kabla kulala napenda kutuliza akili kwa kusoma vitabu, kusikiliza musiki laini au kutafakari. Pia naangalia ratiba ya siku inayofuata na kwa kakisha simu iko mbali ili kulala vizuri.

Napendelea ugali saidi kwa sabu ni chakula cha asili, kinachopatikana kwa uraisi maeneo mengi, ni rahisi kutengeneza na ina arufu kali na unakamilisha fiakula mbalimbali kama mboga, samaki na nyama vizuri sana. Ugali hutowa nishati ya kutosha kwa mwili kwa sabu ni chanzo nzuri cha wanga. Pia ni chakula kinacho unganisha familia wakati wa chakula cha pamoja.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa mguu kwa sababu ina mvuto mkubwa, pia mbinu za kipekee na ushindani mkali. Napenda pia basketboli kwa sababu kwa kasi na staili ya wachezaji, michezo hii hutoa burudani na msisimko mkubwa uwanjani.

Napenda kipindi cha televisheni kinachohusu, maisha halisi na elimu kama shujaa wa wiki. Kinaonyesha watu wa kawaida wanaofanya mambo makubwa kwenye jamii. Jambo linalotia moyo. Pia ninapenda vipindi vya historia na mazingia kwa sababu vinanipa maarifa mpya.

Ndio, anafuata matukio ya kimataifa kwa sababu yanasaidia kuelewa dunia inavyo badilika kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kupata taarifa, huongeza maarifa na husaidia kufanya maamuzi bora. Pia husaidia kuelewa uhusiano kati ya mataifa.

Naangalia barua, nangoja barua pepe, mara tatu hadi tano kwa siku. Mara moja ya asubuhi tena mchana na jioni kabla ya kumaliza shughuli. Hii hunisaidia kujua taarifa muhimu mapema, kujibu ujumbe wa kazi kwa wakati na kupanga majukumu yangu vizuri. Barua pepe ni njia muhimu ya mawasiliano hasa, kazini au katika shughuli rasmi za kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu. Napenda vitabu vya maarifa, hadithi na maendeleo binafsi kwa sababu vinapanua fikra, hutuo utulivu na kunifundisha mambo mapya. Kusoma hunipa muda wa kutulia na kujifunza vizuri.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaranza. Hii ni kwa sababu hii lugha ni ya kimataifa yenye muziki mzuri wa matamshi na hutumika katika nchi nyingi dunia. Kujua kifaransa kuna weza kusaidia katika mawasiliano, safari na hata fursa za kazi.

Napenda muziki wa Afrobeat na RNB kwa sababu una mdundo mzuri, maneno yenye hisia na unaleta hali ya utulivu na furaha. Muziki huu huleta kumbukumbu mzuri na kunifanya nijisikie huru. Pia napenda nyimbo zenye ujumbe wa matumaini na upendo.

Nashulikia kazi sadharura kwa haraka kwa utulifu na kwa kupanga hatuwa sakufanikisha kazi hiyo pila kupoteza mwelekeo. Kwanza natambua usito watatizo kisha natoa kipaumbele cha haraka saidi ilikuwepuka matatizo makubwa. Pia huwa na mawasiliano wasi kunatimu ilikuwa kikisha kila mtu anajua chukumu laki.

Napendelea viatu vya kirahisi na vinavyo toa faraja kama viatu vya mchezo au slippers za nyumbani. Viatu hivyo hufanya niwe huru ya huru kusonga na kujisikia vizuri muda wote. Pia napenda viatu vyenye muonekano vizuri lakini rahisi kuvaa.

Ndoto yangu kubwa nikuwa na maisha yenyefuraha, mafanikio na ushawishi mzuri kwa watu wengine. Ningependa kusaidia jamii kujifunza mambo mapya kila siku na kuishi kwa amani na watu wakaribu. Pia, ndoto yangu nikuwa na dunia ikibadlika kuwa mahali bora kwa wote.

Kwa kawaida, ni napanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka vipaumbele vya kazi kugawanya muda wa majukumu tofauti na kuweka malengo madogo ya kila siku. Pia na hakikisha kuna mapumziko ya kutosha ili kuepuka msongo wa mawazo kupanga mapema husaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Wakati wa utotoni nilipenda kucheza michezo na marafiki, kusoma hadithi na kushiriki katika shughuli za familia kama vile sherehe na matembezi. Pia nilifurahia kucheza michezo ya nje kama mpira wa miguu na tena na kuruka kamba na marafiki zangu.

Ninapohitaji kustarehe, napenda kusikiliza mziki nyororo au kutazama vilamu zinazotuliza akili. Wakati mwingine hupumzika na kwa kutembea nje hasaa kwenye bustani au pwani ili kupata hewa safi. Pia nasoma kitabu kizuri kinachonisaidia kupumzika na kuondowa mawazo mabaya. Kazi hizi husaidia kuondoa msongo wa mawazo na hurejesha nguvu kwa mwili na akili pia.

Mafanikio ya timu huwa tunasherehekea kwa kushukuru na kupongeza kila mshiriki. Pia kupanga sherehe au chakula cha pamoja na kushiriki furaha hiyo kwa kuwahimiza kila mtu. Pia napenda kutambua juhudi za kila mtu na kuhamasisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo Napenda kujaribu teknolojia mpya Kwa sababu Sinanipa fursa ya kujifunza na kuboresha maisha yangu teknolojia mpya pia ufanya kazi kwa uraisi na haraka Pia hutowa burudani na njia mpya saa kuwasiliana na marafiki au familia Mara nyingi kujaribu teknolojia mpya ufungua milango kwa fursa za kazi na maendeleo binafsi.

Napenda keki ya chokoleti kwa sahabu inaladha ladha tamu ni laini na unifanya nijisikia furaha kila wakati ninapokula. Keki hii huwa marufu kwenye sherehe mbali mbali. Kama siku za kuzaliwa, hafla za familia. Pia napenda jinzi inavyo tengeneza kumbu kumbu nzuri na marafiki au familia. Kiki ya choklete utoa hisia za furaha na utamu usio na kifani.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza stadi mpya na kushirikiana vizuri na timu. Ningependa pia kuchangia mafanikio ya kampuni, kupata maendeleo binafsi na kuwa mfano mzuri wa kuigwa kazini. Haya yatanisaidia kufikia mafanikio makubwa hata zaidi.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu kupika kuna nifurahisha, kuna niwesesha kujaribu ladha mpya na ni njia nsuri ya kujielesa. Kupika pia, kuna nisaidia kuandaa chakula bora kwa familia yangu na pia kwa marafiki wangu wote.

Ndiyo, ninapenda kula popcorn. Asa ninapo kuwa natazama filamu au kupumzika. Kupumzika jioni. Popcorn ni vitafunwa rahisi vyepesi tumboni na vinaweza kuwa na ladha tofauti kama chumvi au tamu. Napenda zaidi popcorn ya chumvi kwa sababu haina sukari nyingi na ni nzuri kwa afya. Pia ni rahisi kuandaa nyumbani na ni chakula kinacho furahisha kukila ukiwa na familia au marafiki.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni Kwa sababu yanatoa mitazamo tofauti, husaidia kuelewa watu wanavyofikiria. Na wakati mwingine ni kuchekesha au ya kufundisha. Pia husaidia kufanya mamuuzi kama kununua bidhaa au kutazama au kutazama filamu.

Ushauru ningeweza kumpa mtu mwingene kuwa, kuwa na subira na kujiamini. Maisha huu chana jangamoto, lakini ukijitahidi kujifunza kila siku na kuendelea mbele, pila kukata tamaha, utafanikiwa. Charlie afya yako ya mwili na akili, chagua marafiki wazuri na kuwa mkwili kwa nafsi yako. Kila hatuwa ndogo huleta mabadiliko makubwa kwa maisha.

Nina kumbukumbu nzuri za shule kama kucheza na marafiki wakati wa mapumziko, kushiriki mashindano ya darasani, na kushangiliwa baada ya kufanya vizuri kwenye mtihani. Pia nakumbuka walimu walio tutia moyo, na kutufundisha kwa upendo. Shule ilikuwa mahali pa kujifunza, kucheka, na pia kukua kimaisha.

Ningependa kutembelea mji wa paris ufaransa Kwa sababu ni mji yenye umaarufu sana kwa uzuri wake historia na chakula kitamu Ningependa kuona mnara wa eiffel kutembelea makumbusho kama lawfare na kufurahia utamaduni wa kifaransa.

Ndiyo, ninapenda kufaa fipuli kwa sababu finaongeza uzuri na mfuto wa sura. Fipuli utoa isia ya mitindo na mara nyingi uonyesha tamaduni au imani sa watu. Napendelea fipuli vidogo laini na vienye rangi nzuri sinasulingana na mafasi yangu. Pia fipuli finaweza kuwa alama ya utu na pia hutoa isia saakipekee wakati wakufa.

Ndio, ninapenda hesabu kwa sababu esabu hunisaidia kutatua matatiso, kupanga mambo kwa usahihi na kufanya maamusi bora. Hesabu ni msingi wa sayansi, pia ni msingi wa teknolojia na maisha ya kila siku. Inanifanya nifikrie kwa umakini na kuwa na nidhamu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana kwa sababu hufanya kula kwa furaha. Chakula kizuri kinaongeza hamu ya kula na hutoa hisia nzuri mwilini Pia chakula kitamu ufanya nikumbuke wakati mzuri na kusherekea pamoja na familia au marafiki. Lakini pia napenda chakula chenye afya na lishe bora kwa mwili wa.

Natumia simu yangu kwa mambo mbali mbali kama kuwasiliana na marafiki, na pia na familia kupitia ujumbe na simu. Kutafuta taarifa mtandaoni, kusikiliza muziki na kuangalia video za burudani. Pia natumia simu yangu kwa kazi kama kupanga ratiba, kuandika maelezo na kusoma barua pepe. Simu ni sana muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya wazi na njia ya heshima. Tunatumia mikutano ya kawaida au pia tunatumia barua pepe na ujumbe mfupi kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia nasikiza maoni yao na kushirikiana kutatua changamoto ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Mawasiliano husaidia kuboresha timu na mafanikio.

Ninapenda kwenda sinema mara chache sana, kama mara moja au mbili kwa mwezi. Hii inatagemea filamu zinapokuwa na mvuto au wakati nina nafasi ya kupumzika na marafiki au familia. Huwa sinema ni nzuri, ni njia nzuri ya kujiburudisha pia na kupumzika.

Ni mwalimu wangu aliye nifundisha shule ya msingi, aliweza kunifundisha jambo muhimu zaidi ya kwamba niwe na nidhamu na bidii katika kila kitu ninacho kifanya. Alinifundisha pia umuhimu wa kuheshimu wengine na kujiamini. Mafundisho haya yamenisaidia sana maishani.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za matukio kama vile tamasha la muziki, michezo na hafla zakitamaduni. Kununua tiketi kunanipa nafasi ya kufurahia, burudani na kushiriki na marafiki au familia. Pia ilinipa uzoefu mzuri wamoja kwa moja kuliko kuona kwenye runinga pekee.

Ndiyo, ninapenda kutembea msitu sana. kWasababu kutembea msituni hunipafursa ya kupumzika, kufurahia uszri wa asili na kupata hewa safi. Kutembea msituni hunisaidia kuondoa mawazo na kuimarisha afya ya mwili na pia afya ya akili. Pia ninjia ya kujifunza kuhusu mimea na wanyama.

Napenda sana sanaa ya michoro na uchoraji kwa sabubu ninjia moja ya kujielesa kihisia na kuunda picha sinasopepa hadithi. Pia napenda msiki kama sehemu ya sanaa inayoongesa furaha na mskumo. Sanaa ninjia ya nzuri ya kuunganisha watu na kuonyesha upunii.

Nilipenda sana somo la kiswaili shuleni. Hii ni kwa sababu lilinisaidia kuelewa lugha, kuandika vizuri na kueleza mawazo yangu kwa usahihi. Pia nilifurahia somo la sayansi kwa sababu lilinifunza mambo mapia kuhusu dunia na pia kuhusu maisha ya binadamu.

Nawashughulikia wateja kwa heshima na kwa uvumilivu na kutoonyesha hasira hata kama kuna changamoto. Pia nasikiliza kwa makini matatiza yao na kuwajibu kwa haraka na kwa usahihi na kuhakikisha kwamba wanaridhika na huduma. Huduma bora husaidia kujenga uhusiano mzuri na wateja.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha umuhimu wa uvumilifu, usikifu, na kushirikiana na wengine. Pia, nimejifunza kupanga muda vizuri, kushughulikia changamoto kwa utulivu, na kuwa na msukumo wa kuendelea kujifunza. Haya yamenisaidia kuwa mtaalamu bora zaidi kazini.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa kutoa ushauri mzuri, pia kuhamasisha watu kuwa na nidhamu, Pia kusaidia katika shughuli za kijamii kama vile usafi au mafunzo ya kujitambua, pia napenda kushiriki katika kusaidia wale wenye uhitaji kwa njia mbali mbali.

Natumia njia tofauti za kusafiri kila siku Lakini mara nyingi huwa natumia basi au daladala kwa sababu ni rahisi na pia ni nafuu Wakati mwingine nikienda kazi au mahali karibu napendelea kutembea kwa miguu ili kuokoa pesa na pia kuimarisha afya yangu.

Kifaa ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Sababu ni kifaa ambacho kina nisaidia kuwasilishi. Nena na marafiki, familia na kazini. Pia ninatumia kupata habari, burudani na kupanga ratiba yangu. Simu ni muhimu kwa kila siku na huifanya maisha kuwa raisi zaidi. Bila simu, maisha yangekua magumu sana kwa sasa.

Napendelea kuvaa ndefu kwa sababu zinanipa muonekano wa kiume na wa kipekee na kuonyesha utu wangu. Ndefu huniangazia na kunipa hisia ya kujiamini zaidi. Lakini pia ninajali usafi. Hivyo kuwa huwa ninasosa kunywa ili ziwe safi na zisionekane zisisopendeza kwa ujumla. Ndevu ni sehemu ya mtindo wangu na utu wangu.

Kila asubui ninapo amka, huwa naanza kwa kunawa uso na meno kwa usafi. Kisha napika mazoezi kidogo au kutembea kwa dakika chache ili kuamsha mwili. Baada ya hapo huwa napanga ratiba ya siku na kunyua chai au kahawa. Hii hufanya ni jisikie tayari kwa changamoto za kila siku.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupanga shughuli za kupumzika kama usafiri, kutembelea familia au kufanya michezo Pia naandaa nafasi na mahitaji muhimu ili kuepuka msongamano. Najitahidi kuwa na ratiba ya kupumzika lakini pia kufurahia kila wakati.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huleta uzuri na furaha katika maisha. Maua hutoa harufu nzuri na huleta hisia za amani na upendo. Napenda maua ya rangi tofauti kama waridi, sunflower au maua ya borini. Maua huongeza mandhari ya nyumba au bustani na huifanya mazingira kuwa mazuri saidi.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa inayatoa chakula kitamu na mazingira tulivu. Pia napenda mikahawa yenye mandhari mzuri au sehemu za piknik karibu na asili ili kupata raha na starehe. Kula nje ni fursa ya kuungana na marafiki pia na familia.

Kila jioni huwa na ratiba ya kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Kama kawaida, nakuwa na chakula cha jioni, pia pamoja na familia au marafiki. Kisha napumzika kwa kusoma au kutazama vipindi vya televisheni, kabla ya kulala nafanya mazoezi ya kupumzika kama kupumua kwa kina au kusali. Utaratibu hufanya nijisikie vizuri kwa usingizi.

Napenda kucheza mpira mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaohamasisha na ushirikiano na unakuza afya. Pia napenda michezo kama tenisi na basketbol ambayo unaongeza nguvu na ustadi mwilini. Michezo inafurahisha na usaidia kupumzika baada ya kasi.

Kila siku natumia simu ya mkononi kama mawasiliano na kazi, kompyuta au laptop kwa kuandika, kutafuta habari na kufanya kazi za ofisi. Pia natumia programu za kalenda kupanga ratiba na zana za mawasiliano kama baruapepe na programu na programu za ujumbe.

Naanza kwa kukusanya taarifa muhimu na data inayo uzisha, usiana na kasi, kisha na kuwa na muktasari wa malengo na matokeo ya lio patikana. Baada ya hapo ni naandika ripoti kwa lugha raisi ni kiweka sehemu sa utangulizi, maeleso ya kasi changamoto na mapende keso mwisho na rekebisha ripoti ili iwe ya kita alamu na wasi.

Uwa napenda kusimamia kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuongeza, kuongoza, kupanga na kusaidia timu kufanikisha malengo. Hata hifio pia ninaheshimu kusimamiwa vizuri. Hasani napopokea maelekezo na msaada wa kuboresha kazi. Kusimamia na kusimamia kuna itaji ushirikiano mzuri.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu inanipa fursa ya kugundua latha tofauti, tamaduni mbali mbali na kuongeza uzoefu wangu wachakula. Mara nyingi huwa ninahamu ya kujua jinsi vyakula hivyo vinavyo tengeneswa na pia kujua vuungo vinavyo tumika kutengeneswa.

Napendelea pahali pa kimya zaidi kwa sababu usaidia kutulia, kufikiria na kwa undani na kufanya kazi kwa umakini. Mahali paa kimia utoa mazingira bora ya kupumzika na kupata utulifu wa akili. Hata hivyo mara nyingine nashiriki kwenye maeneo yenye kelele, zafuraha na pia kama vile tamasha.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kukutana na marafiki pamoja na familia kusherehekea kwa chakula kizuri na kuimba au kucheza muziki wa furaha Pia huwa naweka malengo mapya ya mwaka ili niweze kujiboresha zaidi, ni wakati wa shukrani na matumaini mapya pia.

Mchezo ninayependa katika zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Ni mchezo wakasi sana unavutia. Unaonyesha nguvu mbio na ustadi wa mchesaji. Napenda jinzi wanavyo shindana kwa haraka na binu zao zaal kukimbia kwa kasi kubwa. Hiyo isi hutoa burudani kubwa na huchochea msisimuko mkubwa.

Leo nahifadhi vitu vya ramani kama picha za familia, zawadi maalum na hati muhimu. Vitu hivi vina kumbu kumbu za kihisia na historia ya maisha na hunikumbusha watu au matukio muhimu. Vimeifadhiwa mahali salama ili isipote au kuharibika.

Mji wangu wa kusaliwa ni mahali tulifu uliojaa historia na upendo wa jamii. Kulikuwa na soko la kila wiki ambalo watu wote wali kusanyika si tu kwa manunusi. Bali kwa kusalimiana na kubadilishana habari. Barabara silijaa watoto wakichesa na wasee walikaa kifulini wakisimulia hadithi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu hadi kuwa mtaalamu katika fani yangu kuchukua nafasi za juu za uongozi na kuwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya shirika na tamani pia kuwa na ushawishi chanya kwa timu kusaidia wengine kukua na kuleta ubunifu unaoleta matokeo bora.

Napenda kuwa mahali tulivu na safi na penye mandhari ya asili kama milima, ziwa au msitu. Maeneo kama hayo, huniwezesha kupumzika na kutafakari na kupata msukumo mpya. Pia napenda mahali penye watu wachache na mazingira matulivu ili niwe na amani ya akili.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kama vile, wasaidisi wa sauti voice assistance, mikrofoni na programu sa kutambua sauti. Teknolojia hii ufanya kasi kwa uraisi kama kutoa maagiso, kutafuta taarifa au kurekodi masungumso. Ni njia ya haraka ya na kisasa ya kuwasiliana na vifaa.

Inahimisa ushirikiano kwa kuwasiliana wasi, kusikiliza maoni ya watu ya kila mtu na kuhakikisha kila mshirika anajua wajibu wake. Pia napenda kushirikiana katika kutafuta changamoto na kuongeza mafanikio ya timu. Kuweka mazingira ya kuheshiminiana na kusaidiana hujenga mshikamano mzuri.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya mtandaoni kama barua pepe, video call, na programu za ushirikiano kama slark au teams. Tunapanga ratiba ya mikutano kugawana majukumu wazi wazi na kuweka malengo ya pamoja. Kuwasiliana mara kwa mara na kuwa wazi huweka timu pamoja.

Ndio, nafasi kwa sababu inanisaidia kufuatilia muda na kuwa na mpangilio mzuri wa shughuli zangu za kila siku. Pia saa ni nyongesa mzuri ya mavazi na huongeza muonekano wa kitaalamu. Wakati mwingine, natumia saa ya kidigitali yenye vipengele vya kiafya.

Inajilinda thidi ya fitisho fia mtandauni kwa kutumia nyila imara na tofauti ka kwa akaunti mbali mbali. Kueka uthipitijo wa hatua mbili almaarufu 2FA na kuepuka kuponyeza fiungo fisifyo aminika. Pia nawasha ma masasisho ya usalama kwenye fifaa fiango situmi wi-fi sisiso salama na siwasiriki taarifa pinafsi ofyo.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini zaidi kazini uwezo wa kushughulikia majukumu kwa ufanisi na kusaidia timu kufikia malengo. Ninajivunia kujifunza ujusi mpya, kutatua changamoto ngumu na kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu. Mafanikio haya yamenikuza, kitaalamu na kunipa motisha ya kuendelea mbele.